Ushauri mkubwa ningependa kumpa mtu anayeanza kazi ni huu. Kwanza, kuwa na subira na hamu ya kujifunza. Mwanzoni hautajua kila kitu na hiyo ni kawaida kabisa. Uli, uliza maswali, sikiliza walio, kuzidi uzuefu na ukubali kurekebisha bila kuchukulia mambo binafsi. Kila kosa ni somo. Pili, kuwa na nidhamu na uwajibika aji. Fika kazini kwa wakati, fanya kazi yako kwa bidii hata kama huna anayekuona na maliza majukumu yako vizuri. Tabia njema kazini mara nyingi hufungua milango kuliko kipaji pekee. Tatu, jijenge mawasiliano mazuri na watu. Heshima, lugha nzuri na ushirikiano ni vitu muhimu sana kazini. Usione aibu wala usijione bora kila mtu ana mchango wake. Nne, jiweke malengo, jiulize, nataka kujifunza nini hapa, nataka kuwa wapi baada ya muda fulani. Hii itakusaidia kukua badala ya kukwama sehemu moja. Mwisho jiheshimishe na ujithamini. Kazi ni muhimu lakini afya yako ya mwili pia na akili ni ya muhimu zaidi. Jifunze kupumzika, kujiamini na kujitunza. Unapojenga maisha yako ya kazi kwa kifupi, jifunze kuwa mnyenyekevu, hufanya kazi kwa bidii na, uwamini, mchakato.

Kazi ya ushirikiano na wengine napenda kuifanya kwa ufanisi na heshima. Kwanza napenda kusikiliza maoni ya kila mtu bila dhana au upendeleo kwa sababu kila mtu ana mtazamo tofauti na uweza kuleta suluhisho nzuri. Hii inasaidia kuunda mazingira ya heshima na kuondoa migo, migongano isio ya lazima. Pili, napendelea kueleza mawazo yangu kwa uwazi na bila kujitenga lakini kwa heshima. Kwa mfano, ikiwa nina wa, nina wazo la kuboresha jambo fulani, nalieleza kwa namna inayo, inayojenga ba, badala ya kul, kulalamika au kush, kushutumu wengine, hii hufanya kila mtu ajisike sehemu ya timu. Tatu, kujua jukumu langu na kuwajibika ni muhimu sana. Kila mtu anatakiwa kutimiza sehemu yake na mimi hufanya hivyo ili kazi ya pamoja isi, isogeze mbele bila usumbufu. Mwisho, napenda kuwa na mtazamo wa kusaidia. Ikiwa mwenzangu anakosa kitu au anakabiliwa na changamoto. Nisi nasaidia kadri niwezavyo. Kazi ya ushirikiano kwa kweli ni kuunganisha nguvu za kila mmoja, kujenga heshima na kufanikisha malengo ya pamoja. Kwa kifupi, napenda ushirikiano wenye uwazi, heshima, uwajibikaji na moyo wa kusaidia.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia rahisi lakini yenye maana. Mara nyingi nafanya hivyo kwa kuzungumza nao, kushiriki chakula pamoja na kusikiliza kila mmoja bila haraka. Huo muda wa maongezo, hunifanya nijisike karibu nao na kuwaelewa zaidi wanachopitia. Pia napenda kusaidiana kwenye mambo ya nyumbani au kufanya shughuli ndogo pamoja. Kwa sababu hunijenga hisia ya umoja na mshikamano. Wakati mwingine tunacheka, tunakumbushana kumbukumbu za samani au tunatazama kitu pamoja. Hata mambo madogo hunifanya nijisike furaha. Kwangu, kutumia muda na familia si lazima iwe kitu kikubwa au cha gharama bali nikua pamoja, kujali na kudhaminiana. Hapo ndipo napata amani na nguvu ya kuendelea na maisha.

Kwa sasa sina mnyama wa kufugwa, lakini ningependa sana kufuga mbwa siku za baadae. Mbwa hunivutia kwa sababu ni waaminifu, wanapenda sana wamiliki wao na ni walinzi wazuri pia. Napenda jinsi mbwa anavyoweza kuwa rafiki wa kweli, anayekukaribisha kwa furaha hata baada ya siku ngumu. Ningependa kufuga mbwa kwa sababu pia hunifanya nijisikie salama na mwenye furaha, kutembea naye, kucheza na kumtunza, kungekua njia nzuri ya kupumzika na pia kujifunza uwajibikaji. Mbwa hunifundisha upendo usio na masharti na uvumilivu. Kwa ujumla, ningependa kuwa na mnyama ambaye si tu wa kufugwa bali rafiki wa karibu anayenipa faraja na furaha kila siku.

Napendelea mwanga wa kati kwa sababu unanipa hali ya usawa na utulivu, ambayo mwanga mkali au hafifu haiwezi kunipa. Mwanga mkali mara nyingi huchosha macho haraka. Ukapelekea kuumwa kichwa au hisia za kukasirika. Hasa ikiwa niko ndani ya chumba kwa muda mrefu, pia mwanga mkali unaweza kuharibu mtazamo wa kitu kizuri kama picha, mandhari, au hata vitabu ninavyosoma. Kwa upande mwingine, mwanga hafifu sana unaweza kufanya hisia zangu zipoteze makini, inapunguza motisha ya kufanya kazi au kusoma, na wakati mwingine hufanya mtu ajisikie kuchoka bila sababu ya kweli. Mwanga hafifu pia unaweza kuleta hali ya huzuni kidogo, hasa pale ambapo ninahitaji kuamuka na kuwa makini. Mwanga wa kati kwa hiyo ni mchanganyiko bora, huweka mazingira ya faraja, unaweza kusoma au kufanya kazi kwa ufanisi, na bado unanipa hisia ya utulivu. Unapokuwa na mwanga wa kati, chumba kinajisikia cha kustarehe na cha kukaribisha. Na unapumzika bila usumbufu, hata wakati wa jioni. Mwanga wa kati kati, hunisaidia kuhisi salama na kuniachilia 'stress' na siku nzima. Kwa kifupi, mwanga wa kati ni bora kwani unahakikisha macho, akili na hisia vyote vipo kwenye hali nzuri. Huku ukiacha nafasi ya starehe na utulivu wa ndani.

Mimi kwa kawaida siogi mara moja au mara mbili kwa siku, kulingana na hali na shughuli zangu, kuoga ni muhimu si tu kwa usafi wa mwili, bali pia kusaidia akili na hisia kuwa usafi. Wakati mwingine, kuoga mapema asubuhi kunanipa nguvu na kunifanya nijisikie tayari kwa siku, huku kuoga jioni kunanisaidia kupumzika na kulala vizuri. Kwa hivyo, kuoga si tu tabia ya usafi, bali pia ni njia ya kupumzika na kutunza mwili. Hii hufanya niwe na afya nzuri, hisia safi na nikiwa tayari kushughulika na kila jambo linalokuja siku hiyo.

Timu mbora za mpira wa kirubi wa kimataifa ni zile zinazo julikana kwa ubora wa wachezaji wa kisasa na mafanikio kwenye mashindano makubwa. Miongoni mwa hizi, Afrika kusini inashikilia nafasi ya juu mara nyingi. Ikijulikana kwa nguvu, mikakati dhabiti na ushindi wa kombe la dunia mara kadhaa. New Zealand pia ni moja wapo ya timu zinazo tambuliwa zaidi duniani kutokana na kasi yao, ustadi wa kushambulia na historia ndefu ya mafanikio. Timu nyingine bora ni England, Ireland na France na Argentina ambazo zinajivunia mpangilio mzuri wa uchezaji. Uwezo wa kushindana vikali na wachezaji wenye kiwango cha kimataifa, hizi timu hupata nafasi zao za juu kutokana na mchanganyiko wa uzoefu, mafunzo, mazuri na kushiriki kwenye ligi kubwa za dunia. Huku zikionyesha ufanisi mkubwa katika mashindano kama Six Nations na kombe la dunia. Kwa ujumla, timu hizi zinashikilia viwango vya juu kutokana na ushirikiano mzuri wa kikosi, mbinu za kisasa, na uwezo wa kushinda dhidi ya washi ndani, wakubwa, jambo linalo fanya mpira wa kirugbi kuwa mchezo wa kusisimua kimataifa.

Wakati mkuu wa mpira wa bisboli ni wanapokuwa katika inning za mwisho. Hasa pale ambapo mchezo umekaribia kumalizika na matokeo bado haya jafunguliwa. Katika bisboli, kila mechi ina inning tisa kwa mashindano ya kimataifa au kitaifa. Na kila inning ina sehemu mbili, timu moja inashambulia, nyingine inalinda. Innings za mwisho hasa ya nane na tisa ni muhimu sana kwa sababu timu nyingi hujaribu kufanya mikakati mikali, mashambulizi ya haraka na uamuzi wa hatari ili kushinda au kuleta tai ikiwa wamesalimia nyuma. Ikiwa wamesalia nyuma. Pia, wakati mwingine mechi huingia kwenye extra innings, pale ambapo hakuna timu inashinda baada ya innings tisa na hapo kila kipengele kwa mchezo kina ungeza msisimuko mkubwa. Wachezaji wanakuwa na tahadhari ya hali ya juu na mashabiki wanashangilia kwa shauku. Kwa kifupi, wakati mkuu wa mpira wa bisboli ni pale ambako kila kipengele kinachofanywa na wachezaji kinaweza kubadilisha matokeo na ndiyo sihemu inajulikana kwa msisimuko mkubwa mikakati ya kipeke na kuamua mshindi wa mchezo.

Napenda kushughulikia udhaifu wangu kazini kwa kutambua kile siwezi vizuri na kisha kujifunza hatua kwa hatua kwa mfano. Kama kuna chakula kinacho hitaji mbinu ngumu za kupika au mchanganyiko wakipekee wa ladha, huchukua muda kujisomea na kujaribu mapokezi madogo kabla ya kufanya kwa wingi. Pia napenda kutazima video au kuangalia mpishi mtandaoni ili kuelewa hatua kwa hatua kabla ya kujaribu. Hii hufanya niwe na uhakika zaidi na kupunguza makosa ya kupika. Mara nyingine napenda pia kuuliza mtu mwenye uzoefu au familia kushiriki mbinu zao kwa sababu kujaribu kujitahidi peke yangu kunaweza kuchukua muda mrefu. Kimsingi, kushughulikia udhaifu wangu, kazini ni mchanganyiko wa kujifunza, kufanya mazoezi kidogo kidogo na kuwa na subira. Hii hufanya nitoke na ujuzi bora zaidi, ladha nzuri na furaha zaidi. Nikimaliza chakula niliyopika.

Napo husu wasilisho, ninaona ni jambo la muhimu sana, lakini pia linaweza kuwa changamoto kidogo ikiwa mtu hajajiandaa vya kutosha. Kwa upande mmoja, wasilisho ni njia bora ya kueleza mawazo, kushirikisha habari na kuwasiliana na watu kwa uwazi. Hufanya mtu aonekane na kupewa nafasi ya kuonyesha ujuzi au hoja zake kwa undani. Kwa upande mwengine, kama hakuna maandalizi, mtu anaweza kuhisi, wasiwasi, haibike au kuzunguka bila mpangilio. Hii ni kawaida na mara nyingine hufanya kuboresha kwa mazoezi zaidi. Kimsingi, mimi na mimi nadhani wasilisho ni fursa ya kujifunza, kuimarisha ujasiri na kushirikiana na wengine. Na kila mtu anapopata mazoezi, huhisi huru na kuweza kutoa ujumbe wake kwa ufasaha zaidi.

Ndiyo, napenda maua. Maua hunivutia kwa uzuri wao, rangi na harufu nzuri. Hunifanya nijiskie mtulivu na mwenye furaha. Na mara nyingi, hunikumbusha uzuri wa asili na jinsi vitu vidogo vinaweza kuleta tabasamu. Kuona au kuwa karibu na maua hunipa amani ya akili na hisia za faraja. Pia napenda maua kwa sababu yanaweza kuwasilisha hisia tofauti, furaha, upendo, shukrani au matumaini. Kwangu maua sii mapambo tu, bali ni ishara ya uzuri, utulivu na maisha.

Napenda kipindi cha televisheni kinacho jumuisha burudani, elimu na mazungumzo yenye maana kwa mfano. Napenda vipindi vya documentary na science shows kwa sababu hunifundisha mambo, mapya, kuhusu dunia, wanyama, teknolojia au historia na kunipanua mtazamo wangu. Pia napenda vipindi vya comedy au talk show vinavyo nifanya nicheke na kupumzika baada ya siku ndefu. Vipindi hivi huongeza, furaha na kutua kipumziko cha akili. Hasa baada ya kazi au masomo kwa ujumla, napendelea vipindi vinavyo weza kuelimisha na kuburudisha kwa wakati mmoja. Na vinavyo nisaidia kujifunza jambo jipya au kuburudika bila kuchoka.

Ndiyo, napenda kuvaa vipuli. Navipenda kwa sababu viko huru, vyepesi, na vinanipa faraja. Hasa wakati wa joto au nikiwa napumzika. Vipuli hunifanya nijisikie relaxed na huru kusogea bila kubanwa. Pia ni rahisi kuvichanganya na t-shirt au top ya kawaida. Iwe ni nyumbani, matembezini au kwenye shugli zisizo rasmi. Kwa ujumla, vipuli ni chaguo langu nzuri pale ninapotaka starehe, urahisi na hali ya casual.

Ndiyo, napenda kuimba. Kuimba hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Hata kama si kwa sauti kamilifu, ni njia nzuri ya kuachilia stress, kuonyesha hisia na kuboresha hali ya moyo. Wakati mwingine naimba nikiwa na nguvu mpya, nikisikiliza muziki ninaoupenda na hilo hunipa amani na nguvu mpya. Kwangu, kuimba ni mashindano ni furaha kujieleza na burudani.

Napenda aina ya filamu ambayo inahusisha burudani, hisia na pia funzo kidogo kwa mfano. Filamu za komedi, hufanya nicheke kupumzika na kusahau msongo wa mawazo wa siku. Filamu za drama, hupendwa kwa sababu hufundisha maadili kuonyesha changamoto za maisha na kunisaidia kujitafakari. Filamu za dokumentari au elimu hizi ufundisha kuhusu historia, wanyama, teknolojia na tamaduni tofauti za dunia. Filamu za adventure au action ufurahisha kwa msisimuko, migongano na hadithi za kusisimua ambazo hunifanya nishugulikie kila dakika. Filamu za romance napenda kuona jinsi uhusiano unavyo jengwa changamoto zinazo kabiliana na nazo wapenzi na hisia zinazo pasua moyo kidogo kwa kifupi napendelea filamu zinazo raisisha burudani kujifunza na kuguza hisia kwa wakati mmoja.

Napenda mkate wa unga wa kawaida. Mchanga kidogo lakini nzuri kwa mfano. Napenda white bread au wall wheat bread ambayo ni laini ndani lakini ina crust kidogo ya crunchy. Mkate huu ni rahisi kula. Unaweza kuchanganya na siagi, jamu au hata nyama na mboga na hufanya kufungua, kinyua au kutafunwa kuwa tamu zaidi. Pia napenda mkate kwa sababu unahisi, unakuwa, comfort, hasa unapokula ukitafakari au ukiwa na chai maziwa asubui. Kwa kifupi, napendelea mkate rahisi, wa ladha nzuri na unaofaa kwa starehe.

Ningependa kujifunza ujuzi mpya unaoweza kuniongezea maarifa na kunisaidia kukua binafsi. Kwa mfano, ningependa kujifunza ujuzi wa kidigitali kama kuandika kwa weledi, kutumia teknolojia kwa kazi, au kujifunza zaidi kuhusu fetha na uweke zaaji. Haa ni mambo ya nayo saidi ya sana katika maisha ya sasa. Pia ningependa kujifunza lugha mpya kwa sababu lugha hufungua malengo mingi, mawasiliano, ajira na kuelewa tamaduni tofauti. Zaidi ya hayo ningependa kuboresha ujuzi wa maisha kama kupanga mda, kuzingatia kujitunza kiakili na kujijengea nidhamu binafsi. Kwa kifupi, ningependa kujifunza kitu kipya ambacho kitaniongeza thamani kunipa, kujiamini na kunisaidia kuwa bora zaidi kila siku.

Mazoezi yangu ya kila siku ni rahisi lakini ya kunisaidia kukaa mwenye afya na nguvu kwa kawaida naanza na kuosha mwili na kunyoosha mwili kwa dakika chache asubuhi ili kuamusha misuli na kupunguza maumivu ya mwili. Hii hunisaidia kuanza siku nikiwa mwepesi na tayari kwa shughuli. Baadaye, napenda kufanya mazoezi mepesi ya mwili mzima kama kutembea kwa kasi, kuruka kamba, au kufanya squats na push-ups, chache, sio kwa ushindani, bali kwa uthabiti. Mazoezi haya, hunisaidia.

Napenda sana ugali na sukumawiki hasa ukiambatana na nyama au samaki. Hiki ni chakula cha jadi ambacho hunipa nguvu kushiba na hisia ya nyumbani. Ugali hunifanya nijisikie nimeshiba vizuri na sukuma wiki huongeza ladha na afya kwa sababu ya virutubisho vyake. Kinachonifanya nikipende zaidi ni kwamba ni chakula rahisi lakini chenye maana kubwa. Upatikana kwa urahisi na huliwa na familia pamoja. Pia hunikumbusha mila, utamaduni na namna chakula cha jadi kinavyounganisha watu. Kwa kweli, ugali na sukuma wiki ni klasiki isipopitwa na wakati.

Uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi ni kufanya kazi katika mazingira yenye changamoto na watu wa aina tofauti. Umenifundisha umuhimu wa nidhamu, uvumilivu na mawasiliano mazuri. Pia nimejifunza kuwajibika kufanya kazi chini ya shinikizo na kutatua matatizo bila kukata tamaa. Zaidi ya yote, kazi imenifundisha kuthamini juhudi muda na kufanya kazi kwa bidii hata pale mambo yanapokua magumu. Kama unataka liwe.

Kusubiri kwenye mstari, kunanifanya nijihisi kwa mchanganyiko wa hisia kulingana na mazingira niliyopo. Mara nyingi nahisi kuchoka na kukosa subira. Hasa kama mstari ni mrefu na unasonga polepole. Kwa sababu muda unaoonekana kupotea bila kufanya jambo la maana. Wakati mwingine husababisha mawazo, mengi, kichwani, kuanzia mambo ya kufanya baadae hadi kuhisi wasiwasi kama nitachelewa au la. Hata hivyo, kusubiri pia kunanifundisha uvumilivu na nidhamu kwani hunilazimisha kukubali kuwa si kila kitu huenda kwa kasi nilivyozoea. Kuna nyakati pia nahitaji utulivu kidogo. Hasa ninapo jaribu kujitenga na msongo wa mawazo kwa kuangalia mazingira au kuwaza mambo chanya. Kwa ujumla, kusubiri kwenye mstari si jambo ni nalipenda, lakini nimejifunza kulikubali kama sehemu ya maisha ya kila siku na kama somo la kujifunza kuvumilia na kujidhibiti.

Mchana mara nyingi, nakula chakula rahisi na kinacho nishibisha kama wali na maharagwe au wali na mboga. Wakati mwingine, nakula ugali na sukumawiki au kabichi. Hasa pale ninapo taka chakula cha kawaida na chenye nguvu, ninapenda vyakula ambavyo ni rahisi kupatikana, havi chukuwi muda mwingi, kuandaliwa na vina, saidia, kuendelea na shughuli za siku bila kuchoka haraka.

Ujuzi ninaohitaji kuimarisha ni kusimamia muda na kupanga vipaumbele. Mara nyingi napata changamoto za kupunguza msongo wa mawazo na kuhakikisha kazi zote zinafanyika kwa wakati. Pia ningependa kuimarisha uwezo wa mawasiliano ili niweze kueleza mawazo yangu kwa uwazi zaidi na kuelewa vizuri mawazo ya wengine. Zaidi, ningependa kuimarisha ufundi na maarifa maalumu katika kazi yangu au masomo. Kwani hayo yatanisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kufanikisha malengo yangu ya muda mrefu.

Jambo muhimu zaidi la dini kwangu ni kuishi kwa maadili mema na heshima kwa wengine. Ilio saidia kujenga tabia za huruma, uvumilivu na ukweli maishani. Pia, ibada na maombi ni muhimu kwangu kwani hunipa utulivu wa akili na nguvu ya kuendelea mbele. Hasa wakati wa changamoto, zaidi dini inanifundisha kujenga uhusiano mzuri na jamii na kuthamini kila mtu bila ubaguzi. Jambo ambalo lina mwanga mkubwa katika jinsi ninavyo shugulika na watu na maisha yangu kwa ujumla.